Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Ningependa kuwa na biashara ndogo ili kujisaidia na kujifunza kuwajibika. Biashara hunisaidia kupata pesa, kujifunza kupanga kazi, na kusaidia wengine. Ninaamini kwa juhudi na nidhamu. Biashara inaweza kufanikiwa.